Nina panga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na malengo makuu ninayotaka kuyatimiza. Kwanza hutazama majukumu yote ya wiki, kisha huyapanga kulingana na kipaumbele na muda. Hutumia ratiba au orodha ya kazi kugawanya kazi kubwa kuwa ndogo ndogo ili ziwe za rahisi kutekeleza. Pia huweka muda wa mapumziko nafasi ya kushugulikia mambo ya dharura na kufanya tathmini fupi mwishoni kwa kila siku kuoana nilicho kifanya. Njia hii hunisaidia kuwa mpangilio kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi katika kazi zangu za wiki nzima.

Timu ya mpira wa mguu ninayoipenda ni Manchester United. Nimeanza kupenda tangu nilipokua mdogo kwa sababu nilivutiwa na historia yake ushindi wake na jinsi timu hiyo ilivyokuwa na wachezaji wa kiwango cha juu. Mchezo wa kushangaza niliouona ni mchezo wa kurudi nyuma ambapo timu ilishinda kwa msisimko mkubwa hata baada ya kuonekana kuwa imepoteza. Huo ulikuwa mchezo wa kipekee kwa sababu ilionyesha ushindani, moyo wa kujituma na imani ya timu. Mchezaji ninayempenda sana ndani ya timu hiyo ni Christiano Ronaldo. Kwa sababu alikuwa na ubora wa kipekee uwezo wa kufunga mabao kwa mbinu mbalimbali na ari ya ushindi. Ujuzi wake na uwezo wa kufanya mambo makubwa kwenye dakika za mwisho yalikuwa ya kuvutia sana. Ninaposhuhudia timu yangu ikishinda huhisi furaha kubwa, msisimko na kujivunia. Pia hupanda hamu ya kuendelea kufuata na kushangilia zaidi. Kwani ushindi unaleta hisia ya umoja na matumaini kwa mashabiki.

Ndiyo, napenda asali. Asali hunivutia kwa sababu ina ladha tamu ya asili, isiyo na sukari nyingi za bandia, ni nzuri kwa afya, hasa kwa kuponya koo au kuongeza nguvu na inaweza kutumika kwenye chai, uji au kwa kupika. Ninapo kula asali, huhisi tamu na utulivu na mara nyingi hunikumbusha nyumbani au wakati wa chakula cha asubuhi.

Timu bora ya mpira wakirubi wakimarekani ninaipenda ni New England Patriots. Ninalipenda kwa sababu imekua na ustadi wajuu, nidhamu na mafanikio makubwa hasa katika kipindi cha miongo kadha iliopita. Timu hii imejijengea historia ya ushindi na utawala kwenye ligi. Mchezo niliouona wakushangaza wa timu hii ni mchezo wa Super Bowl ambao alionyesha uwezo wa kushinda hata wakiwa chini. Huu ulikuwa mchezo wakipeke kwa sababu walijituma kwa kiwango cha juu wakapambana hadi mwisho na kuonyesha uvumilivu mkubwa. Mchezaji nae mpenda sana katika hii timu hii ni Tom Brady wakati wake akiwa Patriots. Kwa sababu alikuwa na ubora wakipeke uongozi wa timu na uwezo wakufanya maamuzi sahihi katika dakika za mwisho. Alikuwa na uwezo wa kuongoza timu kwa kwa njia ya busara na kufanya ishinde mechi ngumu. Ninapo shuhudia timu yangu ikicheza uhisi msisimuko matumaini na kujivunia. Napenda kuona jinsi wanavyo pambana kuonyesha mbinu za hali ya juu na kujaribu kushindana kila mchezo. Hilo linafanya niwe na furaha na hamu kuendelea kufuata timu yangu.

Dio, napenda kuoga kwa maji ya moto. Kuoga kwa maji ya moto, ufanya mwili unihisi mwenye utulivu na nafuu asa baada ya siku ndefu ya kazi. Pia, usaidia kupunguza misuli kuchoka, kuondoa uchovu na kufanya usingizi kuwa mzuri. Hata hivyo, napendelea maji ya moto yasiyokuwa na kuchemuka ili ku atunza ngozi.

Mwezi ninao upenda zaidi ni desemba. Ninapenda mwezi huu kwa sababu ni wakati washerehe na furaha kwa mfano krismasi na mwaka mpya. Kuna mapumziko ya kazi na muda wa kua na familia. Hali ya hewa huwa utulivu na ya furaha kwa wengi ni mwezi wakukumbuka na matumaini mpya. Kwa hivyo, desemba hunifanya ni hisi furaha, shukrani na hamu ya kuanza mwaka mpya kwa nguvu.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano. Nilishiriki mashindano ya somo kama ya kujibu maswali kuandika insha au kuwasilisha mada. Na pia mashindano ya kimchezo ya ndani kama vile kuchukua nafasi ya timu ya shule. Kushiriki mashindano kinanipa motisha ujapsiri na nidhamu na kusaidia kujifunza kushindana kwa heshima na kujituma zaidi.

Ninapanga kazi zangu kwa njia ya kipaumbele na ratiba, hapa ni jinsi ninavyovifanya. Naanza kwa kuandika orodha ya kazi, nataja majukumu yote ninayotakiwa kufanya. Ya pili, naweka kipaumbele, naweka kwanza kazi muhimu na za dharura kisha zile zinazoweza kusubiri. Tatu, nawagawa kazi kubwa kwa ndogo. Hii hunisaidia kazi kuwa rahisi kufanyika na kupunguza msongamano wa mawazo. Nne, naweka muda maalum wa kufanya kila kazi. Nafanya ratiba ya siku au wiki ili kujua kazi gani nitakayofanya kwa wakati gani. Ya mwisho, nafanya tathmini mwishoni mwa siku. Naangalia nimefanikiwa nini na ni nini kinaihtajika kufanya kesho. Kwa njia hii napanga kazi zangu kwa ufanisi na kuepuka kuchanganikiwa.

Mambo kadhaa kuhusu mtaa wangu. Ya kwanza ni ushirikiano wa watu. Watu wanasaidiana, wanapendana na kuna umoja wa kijami. Ya pili ni usalama. Kuna utulivu na watu wanaangalia usalama wa mtaa, hivyo unahisi amani. Ya tatu ni ukaribu wa huduma. Kuna maduka shule na huduma muhimu karibu. Hivyo ni rahisi kupata vitu vya kila siku. Ya nne ni mazungumzo ya kijamii. Watu wanapenda kuzungumza, kusalimiana na kushirikiana habari za jami. Hii yote hufanya mtaa wangu kuwa mahali pazuri pa kuishi na kuhisi uko nyumbani.

Wakati wa msongo wa kazi, hufanya mambo mengi ili kupunguza stress na kuendeleza kuwa na ufanisi. La kwanza ni kupumzika kidogo. Huchukua dakika tano au kumi kupumzika kunywa maji na kutembea kidogo. Pili ni kupanga upya kazi. Kuangalia kazi zilizo muhimu zaidi na kuzifanya kwanza kisha kuendelea na zingine. Ya tatu ni kutoa muda wa kujiweka sawa. Kufanya mazoezi ya kupumua kama kupumua kwa kina ili kutulia akili. Ya nne ni kuzungumza na mtu. Kuomba msaada au kushauriana na wenzako ili kupunguza mzigo wa kazi. Ya tano ni kuzitumia mbinu za usimamizi wakati wa kazi. Kama kupanga ratiba au kugawanya kazi mdogo mdogo. Hii yote husaidia kupunguza msongo, kuongeza umakini na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.

Napenda kusimamia kwa sababu ninapenda kuwa na uwakika wa malengo, kupanga kazi na kuongoza timu. Napenda kuona kazi ikifanyika kwa mapangilio na kwa ufanisi na kuwasaidia wengine kufanya vizuri pia. Hata hivyo, pia ninaeleo umuimu wa kusimamiwa hasaa pale ninapohitaji msaada, maelekezo au kujifunza mambo mapya. Kwa hiyo, kwa ujumla, ninapenda kusimamia lakini pia ninafurahia kuwa na muongozo mzuri wakati mwingine.

Kazi ni nayo idhamini zaidi ni uwalimu au ya kufundisha. Ni naidhamini kwa sababu inaweka msingi wa maarifa na maadili kwa watu hasa vijana. Walimu hutoa elimu, mwanga wa maarifa na huunda vizazi vya baadaye. Kazi hii ina umuhimu mkubwa kwa jamii kwa sababu inajenga uwezo wa watu kufikiria au kutatua matatizo, inasaidia kukuza utu, nidhamu na uelewa wa maisha inatoa fursa ya mafanikio kwa watu wengi kwa sababu kazi na kufundisha nidhamani kubwa sana inastahili kuheshimiwa.

Siku, kila siku napenda usafiri wa umma kama basi au matatu kwa sababu ni rahisi nafuu na unanikuwamisha na shughli za kila siku. Pia mara kwa mara napenda kutembea kwa miguu pale njia si ndefu hasaa ili kupata mazoeizi kidogo na kupunguza gharamu.